Naam, napenda kupiga chombo cha mziki aina ya ''inati'' ya kwanza ni ngoma. Napenda ngoma kwa sababu ngoma huwa na midundo ambayo hunifuraisha kabisa. Naam, kuna gitaa pia napenda kucheza gitaa kwa sababu gitaa. Nilifunzwa na babangu mzazi namna ya kuicheza na nimekuwa skulini ambayo pia nimejifunza kucheza gitaa vizuri kabisa.

Napenda kufanya kazi, lakini kazi ambayo ninayoichukia zaidi ni kazi ya kuosha vyombo ama kuosha sufuria. Naam, sipendi kazi ile kwa undani sana kwa sababu, ah, sipendi kuchoka sana kwa sababu yenye inahitaji kusuguliwa kwa muda na kusuguliwa kwa ili yawe yang'are na yawe safi. Naam, shughuli hii hunilemea kabisa. Sasa nikiwa hapo nakuanga na mfanyikazi ambaye hunisaidia kufanya kazi kaa hizo.

Naam nimewai kuenda maeneo ya sanaa mbali mbali maeneo ambayo yamenisaidia kuona talanta ya vijana na wazee ambao wanafanya mambo haya kama napenda wale watu ambao wanaigiza kwa sababu mwenye nishaikuwa muigizaji nikiwa shule ya upili Mbaye unifurahisha kabisa maeneo unyesha ya sana unifurahisha sana.

Naam mimi nimefanya kazi ya kujitolea mara mingi sana kwa sababu mi mwenyewe napenda kusaidia niko na ukarimu na ukarimu wangu imefanya nikaweza kujitolea katika mambo kadhaa wa kadha kama kuenda sehemu ambayo watoto wachochole wapo na kuwasaidia na kuwapea chakula na mambo hayo yote.

Naam, mitandao ya kijamii ni mingi nami natumia kadhaa Natumia facebooku, natumia whatsappu, natumia pale twitter, natumia pale instagramu Naam, mambo haya yote nayatumia mitandao ya kijami ambayo yamenisaidia kujua habari zinapo tukia Hata ukija sehemu kama youtube natumia kuangalia video ambazo zina na taarifa.

Nam nimehifadhi data kwa njia mbali mbali ya kwanza ni kuandika kwenye vitabu ambavyo nimevieka kwenye maktaba yangu ambayo unisaidia kabisa kukumbuka ni napotaka Kitu cha pili ni kueka katika eneo la email ambapo najua nitapata habari hizi Nikizitaka ama data hii nikiitafuta.

Wakati wa baridi kali, mimi ningependa kuota moto ama kuvalia sweta ambayo ni nzito kabisi. Na kama niko nyumbani, mimi hupenda kwenda kwenye malazi ambapo ningependa kupumzika. Nikiwa na ji, na ji pa joto kidogo na mambo hayo hunisaidia kabisa kwa sababu baridi kali si nzuri kwa afya.

Mimi hupenda keki ya ina ya vanilla, keki ambaye huwa tamu, flavor ile hunifurahisha kabisa. Na kila mara ninapoenda kwenye maduka ama kwenye supermarket, mimi hupenda kununua keki ya vanila ambaye mimi hula sana na hunifurahisha. Kwa sababu keki ile huwa tamu kama asali.

Naam mimi uweka picha zangu mtandaoni picha kadhaa kadhaa picha ambazo zinaonyesha mafanikio yangu ama picha ambazo ni njema sana na haya yote unisaidia kwa sababu mambo haya uweza kunisaidia nieeke ile memori ambaye nimepata kutoka katika matukio hayo salama salmini kwa sababu pale kwenye mtandaoni nikitaka kuyapata tena Mimi nitaenda ni yatafute amba alafu ni yapate yakiwa pale pale tu yakiningoja na pia na furahia sana marafiki wakiangalia na wakinipa pale likes e naam.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni ni wakati ambapo babangu mzazi alikuja nyumbani amenilia gari. Nikisema gari unafikiria nimenunuliwa gari kubwa, la hasha. Kuna gari ambazo ni za watoto, zile gari ambazo zimeundwa na plastiki. Gari hizo nilifurahisha kabisa na nikwa mtoto babangu alikuwa akiniletea hile, nilikuwa nafurahia sana kwa sababu nilikuwa na furaha riburubu. Furaha ambayo ilinisifanya nikakuwa nikienda kwa marafiki zangu pale Naringa nikisema babangu amenilia gari.

Naam, mimi ni mwanasiasa, na napenda siasa kabisa Kwa sababu siasa inakuanga na propaganda ambazo hunifurahisha kabisa Naam, siasa natumai ndiyo chanzo cha mambo mengi kufanyika katika taifa letu na katika mataifa yetu Kwa sabibu siyasa inafanya wanainchi wachague viongozi ambao wanawapenda viongozi ambao watawasaidia kufanya mambo na miradi yote katika taifa ile ifanyike vizuri ama ifanyike vibaya naam na mimi siku zote huwa nataka wanasiasa wazuri Wanasiasa ambao ni wachapa kazi na mimi mwenyewe na kupenda kuongelea siasa sana.

Kazi ninayoithamini zaidi mimi ni kazi ya kutenda haki na kukuwa mkweli kazi yote ni inayohusiana na mambo hayo mimi huithamini kabisa kwa sababu inafanya mambo ambayo mimi mwenye napenda Kwa sababu sipendi mambo ya ufisadi na mimi ni mkweli.

Katika olimpiki ningependa kushiriki kwa mchezo wa mbio za masafa marefu kama vile kipchoge ule ni mkenya mwenzangu ambaye alibobea katika sekta ile mchezo huu hunifurahisha kwa sababu sababu inahitaji bidii, inahitaji ukakamavu na haya yote ni mambo ambayo mimi napenda sana Nakumbuka wakati fulani kipchoge alikimbia na kukuwa nambari wani alafu tena akakimbia tena na akavunja rekodi ambayo yeye mwenyewe alieka hio rekodi hiyo ni kitu ambacho kilinifurahisha sana na mchezo ya olimpiki na wakati wotewote ninapoona michezo ya olimpiki Mimi ufurahia kwa sababu naelewa ya kwamba wale watu wote ambao wanajihusisha na mambo haya ya olimpiki wana bidii ukakamavu na wanakuanga wamejipanga kabisa.

Naam, mimi napenda harufu tamu. Harufu tamu yoyote inayotoka kwa maua na au chakula mimi hufurahia. Licha ya kwamba nina manukato ambayo harufu ambayo naipenda kabisa. Wanasema inaitwa Midnight Sensation. Napenda harufu hiyo kabisa. Naam, na hii harufu niliipenda kwa sababu ya mamangu mzazi ambaye amenizoesha. Alinizoesha tangia nilipo kuwa mdogo na harufu hiyo hunifanya nimkumbuke yeye. Kwa sababu akiwa mbali na mimi kila saa inanikumbusha na kunifanya ni nijione ni kama nikona yeye.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kupitia mawasiliano naamini ya kwamba mawasiliano ndiyo kitu bora kabisa kazini. Kila wakati kuna kukiwa na mawasiliano mazuri mambo hutekelezwa kwa jinsi inavyofaa kutekelezwa. Sasa hapo nikiwa mbali bado kazi nafanya nzuri.

Malengo ambaye ninaye kwa kazi yangu ni malengo kuhakikisha kwamba kazi inafanywa mzuri na kazi inasonga kwa kwa kina alafu kukikisha kwamba faida na mapato katika kampuni imekuja Naam hiyo ni malengo mazuri ambaye ninaye katika kazi yangu na inafanya napenda kazi yangu na nafanya kazi yangu kwa bidii na hamu.

Naam nimewahi kushiriki kwa mashindano kadha wa kadha, mashindano nikiwa shuleni, mashindano katika mipira, katika michezo na mambo hayo yote Nimeshiriki sana katika mashindano na yamenisaidia sana kujua ni wapi nafaa ni, nijikakamue, ni wapi nafaa niweke bidii zaidi.

Namkumbuka mwalimu Tito Tom Titus namkumbuka kabisa alikuwa mwalimu wangu wa kiswahili nikikuwa shule ya upili Alikuwa mwalimu mzuri kabisa alinisaidia sana nikaweza kupasi na kupita mtihani wangu alikuwa ananipa mawaidha kila siku kulingana na jinsi nitakavyo jiboresha katika masomo na namna na, akanipa namna za kufanya ili nikaweze kuwa mwanafunzi bora na ilinisaidia kwa sababu niliweza kupasi mtihani wangu wa shule ya upili hadi nikaingia katika chuo kikuu ambacho nilikuwa naazimia kujiunga nalo naam, ilikuwa mzuri sana.

Naam. Masaa ambazo nalala. Swali hili ni ngumu kwa sababu mimi ni mchapa kazi usiku na mchana. Sasa nafurahia nikilala muda kiasi. Na huwa nalala masa kama manne tu masaa sita. Naam. Kwa sababu kazi ambazo ni nazo hazinirusu mimi kulala sana. Nataka kutafuta pesa ili kukimu familia na kukimu maisha yangu. Naam.

Na nikiwa kwenye mstari mimi hukua mvumilivu nikingoja masaa yangu ya kushughulikiwa yafike na kitu naelewa ni kwamba ni upole, utulivu na uvumilivu katika mistari husaidia kabisa Kwa sababu ni vyema sana kufuata la mstari.

Naam maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ya kifanyika ni maendeleo kama nikiona watoto wakifunzwa, wakisomeshwa, watoto wakienda shuleni na kufanikiwa miradi ambayo imewekwa katika jamii itekelezwe vizuri kama wawekewe maji ya kutosha wa shule zijengwe, hospitali zijengwe na mambo hayo ya nifurahisha.

Mandhari mzuri ambaye nimewaikuona ni kukua katika kiwanja kilichoja maua maua ambayo yalikuwa na metameta kama nyota na yalikuwa na nukia mzuri manukato yalikuwa hapo ya natukea ya nukia mzuri Harufu ilikuwa nzuri sana na nilifuraiya mandhari haya yalinipendeza sana.

Naam napenda kutembea kwa miguu lakini ila nina gari ambayo unisaidia kuzunguka eneo moja hadi nyingine. Miguu napenda kutembea labda wakati wa wikendi ambapo nimetulia na nataka kufanya mazoezi. Na mazoezi ya miguu na kunyorosha miguu.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa wafanyikazi wengine wawasaidie kutulia na kuzoea manthari ya kazi yetu Naam, hiyo ni kitu ya kwanza mzuri ambayo mimi hufanya kuwakaribisha wafanyikazi wapya na kuwafanya wasikie wako nyumbani.

Naam napenda kupiga picha, picha huwa za maana sana za kuweka memori ambayo utasaidia sana katika miaka ijayo wakati tutakuwa tumeketi tunajikumbusha kutumia picha jinsi tulivyopitia changamoto ama furaha. Aina mbalimbali wakati fulani kupitia kwa mapicha.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni siku zote kuwaheshimu watu wanaonizidi umri na wale naam inasaidia kabisa kwa sababu kila wakati unapo kuwa mtiifu inakuwa ya maana sana kwa sababu utapata baraka Utaishi kwa amani na utaishi bila kukwazika kiroho.